Je, umewahi kusimama karibu na maji na kujiuliza jinsi dunia inavyoweza kuwa tulivu na yenye nguvu kwa wakati mmoja? Nilipokuwa nikitembelea ziwa, nilishangaa jinsi maji yalivyokuwa yalivyofuata mwanga wa jua na kuunda rangi za ajabu. Na jinsi upepo mdogo unavyosababisha mawimbi madogo yaliyojaa sauti tulivu. Kuangalia mtu, ukipita polepole kulinifanya nitambue kuwa maisha pia yana mwendo wa maji. Yaweza kuwa tulivu, yaweza kuwa ya haraka, lakini kila hatua inabeba hadithi yake. Kila tone la maji lilikuwa kama kumbusho la wakati uliopita. Na kila wimbi lilikuwa kama ukumbusho. Hadi siku zijazo. Nilijifunza kwamba kuwa karibu na maji. Kunatoa nafasi ya kutafakari, kupumzika na kushukuru uzuri wa dunia unaotuzunguka. Asante.

Je, umewahi kujiuliza ni ndoto gani unayoitaka iwe kweli. Mimi mara nyingi nadhani kuhusu kuanzisha biashara yangu kwa sababu ni njia ya kuunda kitu changu mwenyewe, kuchangia jamii na kufuata ndoto zangu. Kuanzisha biashara kunahitaji uvumilifu, mipango thabiti, na kuweza kushughulikia changamoto bila kuacha kutumaini. Napenda kufikiria jinsi bidhaa na huduma yangu inaweza kusaidia wengine. Na jinsi kila hatua ndogo ninayochukua leo inaweza kuwa msingi wa kupakia kesho kila wazo jipya, kila hatua ndogo ya utekelezaji ni sehemu ya safari ya kujenga kitu kikubwa na chanye maana.

Ndiyo, na gawanya taka zangu kadiri inavyowezekana. Ninatanganisha taka za kuoza kama mabaki ya chakula na taka zisizo oza kama plastiki, chupa na karatasi. Kufanya hivi, hunifanya nijisike kama ninachochangia ata kwa kiwango kidogo kulinda dunia yetu. Kugawanya taka kuna rahisisha kurejelea, kupunguza uchafu na mazingira na husaidia kueka jamii katika hali ya usafi na afya. Kila mara ninapongawanya taka, nina jikumbusha kuwa mabadiliko huanza na mimi na kila atua ndogo ina dhamani kubwa asante.

Nje, umewahi kujiuliza ni kwa njia gani ndogo ulizonazo leo zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii yako. Mimi hujitahidi kusaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira kusaidia pale inapowezekana na kutoa maarifa au muda wangu kwa wanaouhitaji. Wakati mwingine ni kwa kusikiliza mtu mwenye changamoto, kuchangia mawazo au kushiriki katika miradi ya jamii. Ninaamini kusaidia jamii si lazima iwe mambo makubwa kila wakati hata tabasamu, ushauri mzuri au tendo ndogo la huruma inawaza kubadlika siku ya mtu kila ninapochukua hatua ya kusaidia ninajikumbusha kuwa nguvu ya kweli iko katika kushirikiana na kuinua wengine. Asante.

Je, umewahi kujiuliza uhusiano wa binadamu na wanyama unatufundisha nini kuhusu uwajibikaji, heshima na maisha? Kwa upande wangu, sijawahi kufuga mnyama lakini nimewahi kusikiliza hadithi za watu waliokuwa katika mazingira ambayo uwindaji ulikuwa sehemu ya maisha. Hadithi hizo hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu heshima kwa maumbile, matumizi sahihi ya rasilimali na umuhimu wa kulinda viumbe hai. Baada ya kufuga, napenda zaidi kujifunza kuhusu wanyama kuwahifadhi na kuelewa nafasi yao katika mazingira. Kile ninapofikiria kuhusu hili, najikumbusha kuwa nguvu ya kweli si kati kumiliki. Bali iko katika kulinda thamani na kuishi na uwiano na mazingira yanayotuzunguka. Asante.

Je, umewahi kujiuliza ni uzoefu gani wa kazi umekufundisha somo la maisha ambalo huwezi kusahau. Kwa upande wangu uzoefu wa kushughulikia na changamoto ngumu kazini umenifundisha zaidi uvumilivu, usikivu na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Nilijifunza kuwa kila tatizo lina suluhisho, na kila changamoto ni fursa ya kukua na kujifunza. Pia, uzoefu huu umenifundisha kuthamini kila mshikamano wa timu. Kwa sababu kila mtu ni ana mchango wake wa kipekee kila siku ninapokumbuka somo hili. Najikumbusha kuwa kazi si tu njia ya kupata kipato bali ni shule ya maisha yenye funzo za ujasiri, nidhamu na maendeleo binafsi.